Wakati wa baridi, hua nahakikisha nimevalia nguo ambazo zitanikinga na baridi. Ili nisiwe mgonjwa. Na pia hua napika chai. Hasa napenda kupika chai ya rangi ambayo hua na ladha. Tamu sana hiyo ndo napenda kupika. Haswaa.

Rangi ambayo mi huipenda sana ni rangi nyeupe na nyeusi Naipenda iyo rangi kwa sababu nilitumia kama rangi sahii kwa harusi yangu Ilipendeza sana na arusi yangu ilikuwa ya kufana sana huwa inanikumbusha furaha yenye nilikuwa nayo na inanifanya niwe na natamani kufanya kukua na hiyo rangi sana muda wote ule naitumia kwa mambo yangu ya kila siku na kila siku.

Napenda kupika kwa sana. Sababu kila wakati napika napata tu natabasamu, chakula yangu huwa ya kusisimua sana. Kwa sana kila asubuhi huwa napika mayai, napika kahawa chungu, naichanganya na tangawizi kwa mbali. Na baada ya pale napika uji, baada ya pale naandama akuli mbele ya familia yangu ambayo wanapenda chakula changu sana.

Uwa na sherekea siku kuu kwa kupamba nyumba yangu Uwa pia na nunuangu wa mpya na tembelea marafiki naenda kusherekea na familia yangu familia yangu ufuraiya sana kuniona kila wakati tukiwa pamoja Tukitaba samu, tukichinja mbuzi na kukula viema Wakati ule uwa wakufana sana na siku kuwa ni muda mfupi na muda muema kukuwa na familia yako na marafiki na ndugu zako.

Tukio la muhimu sana kwa maisha yangu ilikuwa ni tukio siku ya kwanza ambayo nilizaliwa. Iyo ni tukio na nisiku na ifurai yanga kila wakati. Ambayo inakuja muda mfupi, siku chache kuanzia leo. Tukio ingine yenye ilikuwa ya muhimu ni siku yenye nilitimu na kutoka chuo kikuu. Nilifurahia sana, nikakaribisha marafiki na ndugu zangu tukasherekea mba bade ya pale nikafanya, nikaweza kupata kazi ambayo nimekua nikifanya kwenye bengi Ninimekua nikifraia iyo kazi sana Tuki ambayo ingine imefanyika hivi karibuni, limekua nitukio ambayo nilipata mke Nimeowa na harusi yangu ilikuwa ya kufana na ikumbuka, nitakuwa naifraia siku zote na nafurahia sana kuendelea kufurahia hizo siku zangu muhimu kwa maisha yangu.

Naam, napenda kulima bustani kwa sababu huwa inafanya mandhari ya mahali kukae vyema. Wakati wote nikiamka huwa naenda nanyunyizia maua yangu maji na huwa nayaeka mbolea ndo yaweze kufana na yakae vizuri. Watu wengi wakinitembelea huwa wanaona bustani yangu inakaa vizuri na wananiambia wataenda kufanya kwao kukuwe kama kwangu. Hiyo ni jambo la muhimu ambayo inanifurahisha kila wakati nikiona kila mtu anapendezwa na kazi yangu. Wakati mwingine pia bustani huwa na mashida zake inaeza pata zige, unapata zina ziaribu pale. Lakini huwa nanunulia dawa ambazo zinauwa zile nzige. Unapata wakati wote napendelea na hiyo ndo kazi yenye napenda sana. Na kila wakati nikipata muda tu kidogo naenda nafanya kazi pale ndo. Kila kitu iwe ya kufana na ifanye ile mandhari yangu ikuwe ya kudumisha na kufana.

Hapana sipendi kuvaa vipuli. Vipuli huwa kwa maadili yetu hazikubaliki. Lakini naona watu wengine kama shangazi yangu huwa anavaa vipuli. Lakini kwa upandr wangu mimi huwa sipendi kuvaa vipuli. Huwa hazinikali vizuri na pia kwa maadili maelezo yenye nimelelewa. Nimelelewa kanisani na nikaelezwa vipuli ni za wadada pekee yao. Kwa hivyo kwa sasa, vipuli huwa sivai kabisa.

Uwa naenda na wasalimia asubui. Tunaanza kujenga yale mahusiano ya kikazi. Napata pale tunasaidiana kikazi. Tunaongelelea mambo ambayo yanaendelea labda kiko pale kazini ama nchini ama dunia mzima. Ukiendelea vile ndo unajenga ule uhusiano. Unapata mtu anaeza kuambia vitu zake za maana na labda wengine wenye wako na mashida zao anaeza kuambia shida pale kazini. Uwa mahusiano yale yanasaidia sa ingine kupunguza yale mawazo yenye mtu unaweza kuwa nayo kila siku na mawazo kama yale unapata yanaeza athiri mtu kibinafsi na afya yake Lakini kwa sasa nazingatia yale mahusiano yaku ya kikazi tu na unapata kila mtu anafuraia Tunafanya kazi na jioni kila mtu anaenda kivyake Iyo ni mahusiano ambayo nayapenda na ni mzuri sana kwa maisha ya kila binadamu.

Naam, natumia mvumo wa vidole kwa usalama, sababu natumia mvumo ule ni kuwa vidole zangu azifanani na vidole za mtu mwingine yote. Hivu nikieka ule mvumo pale kwa simu yangu, unapata tu ni mimi tunaeza ifungua, unapata naeza eka vitu zangu za maana pale na hakuna mtu yoyote anaeza ziangalia. Meseji zangu pia uaziezi yonekana na watu wenjini na unapata pia isimu yangu hata niki yacha mahali watoto ama mtu yoyote akishika hata weza kufungua hiyo sababu kubwa na eka ile mvumo na ingependa kuwasilishe ile jambo Kwa watu wote wenye wametengeneza simu na zikono ule mvumo wa kueka vidole inafanya iweze kukua ni kitu ya maana sana Kwa usalama wa vitu viyoto na bidha azote za nyezi kwa zina itajika.

Tunda ambalo linanifurahisha sana ni kuna tunda la maembe. Sababu napenda maembe ni kwa sababu nimezaliwa kwenye jamii ambayo inapanda miembe mingi sana. Sasa hivi kwanza ni msimu wa maembe. Sasa hivi tabaka zingine zinajipendekeza kwetu ndo tuweze kuwapa maembe kwa sasa. Iyo ndo tunda la muhimu sana kwa nchi yetu, tunda la maembe na linapatikana kwa njia mingi. Lakini sasa hivi wakamba unapata wanataba samu, wanapata chakula kwa wingi. Unapata hata wakurya wanawapenda sana kwa sababu ya maembe. Wanakuja kwetu, hata wanaolewa kule ndo waendele kukula maembe. Iyo ni tunda la maana na tuneendele.

Nilizaliwa mji mkuu wa Nairobi kwenye hospitali kubwa ya makadara pale. Vitu za kuvutia wakati tulikuwa tunaishi kule Embakasi nilikuwa naona mapolisi wakibeba bunduki na wanakimbia wakikimbizana na wezi. Hiyo jambo ilikuwa inanifurahisha sana. Wakati mwingine tulikuwa tunaenda kwa kituo cha ndege. Tunaangalia ndege zikipaa na zikituwa pale. Watu wezungu wakikuja waku kutembelea nchi yetu. Mambo mazuri yenye yalifanyika pale utotoni nikuwa nilikuwa nacheza na watoto wenzangu. Tunaenda tunafurahishana. Tunaenda tunafanya maakuli wakati wote ilikuwa ni kutabasamu tu Sasa hivi kitu kubwa yenye inafanyika kwa mji ule ni unapata Kuna njia mingi zinaendelea na utabasamu mwingi Ningependa sana kurudi kule lakini kwa sasa he wakati wangu hauniruhusu.

Leo nimeamuka ni kitabasamu na nina mawazo mengi sana juu ya maisha yangu Nina mawazo mazuri kwa sababu nimekua mgonjwa kwa wiki moja iliyo pita na sasa hivi naeza tabasamu Unapata ninaamuka tu natabasamu macho yangu ya nafunga na ya nafungua Unapata kila wakati ni kiendelea naweza fanya mambo mengi ambayo ya na nifuraisha kwa maisha yangu Sasa hivi nimechukua likizo yenye sasa naendelea mapumziko yangu tu Siendi kazi kila wakati na pumzika pale ni kiendelea pale na kukunyowa zile dawa dozi niweze kupona zaidi hiyo ni jambo ina nifraisha kwa sasa na nitaweza kuendelea kufanya vile na kuzingatia yale zile maagizo na maelezo ambayo daktari aliweza kunipa ndo kila kitu ikuwe sawa zaidi.

Kuna msemo ambao unasema ujana ni moshi na ukienda urudi. Kini mimi kijana bado ninafurahia sana kuwa mimi ni kijana. Miaka thelatini hata uo kijana mdogo, hata muwezi sema hata uo kijana hamepona kitovu kwanza. Lakini kwa sasa ingesema singependa kurudi ujana sana. Iyo umri ambao nikonao ni umri mzuri sana, umri ambao hata ningependa kuishi maisha yangu yote. Vile vijana wa miaka kumi na ama ishirini na pale wanafanya vituko ambazo wazinipendezi wakati mwingine na hile nguvu pia ya wale vijana inazidi umri wangu Kwa sababu sasa mimi nafraia sana tuku kwa miaka ambayo ninayo na singependa kurudi ujana tena niko sawa sasa hivi ni kuangalia mambo yangu ya kuendelea na mbele.

Mimi huwa napenda chai. Chai huwa ni kitamu. Wakati mwingi ikipikwa na maziwa mengi na inapikwa kwa muda sana. Huwa inanifraisha na inaonja vizuri sana. Chai kwanza ya majani ya ketepa. Kiekwa tu kwa kiwango ambacho kinakubalika. Huwa inafanya kila kitu kionje vizuri na chai inafanya mambo mengi ya furaishe mwili. Inaamusha mwili, inaamusha akili wakati mwingine nilisikia mzazi akisema kikosa kunywa chai anaumuwa na kichwa pale hiyo ni kumaanisha chai ni kitu ya muhimu sana kwa maisha ya kila bondadamu tumaini kila mtu huwa ananywa chai kila asubui lakini wenye awana itabidi waendelee kutafuta kwa sababu sasa atuwezi wasaidia na chai yetu inatutosha tu sisi wenyewe ambayo, chai muhimu, chai ni deri.

Sasa hivi, mtandaoni umekua ni kama jamii moja. Unaeza fanya kazi na timu ambayo iko mbali. Na utaeza kufanya mawasiliano yoyote yale. Unaeza fanya video, unaeza fanya kuongea kwa maongezi ya kila wakati. Na mjihisi ni kama mko pamoja kila wakati. Iyo ni mtandao umeraisisha mambo mengi. Yaweze kuwa, unaeza fanya vitu kwa haraka Si lazima kila wakati ukuwe unatembea kuona mtu Unaeza fanya tu video pale na uweze kumwonyesha kazi yako na uweze kutuma ripoti zako za kikazi kila siku hiyo inawezesha kila mtu aweze kufanya mambo kwa haraka na vitu sasa hivi zimeraisishwa kwa mambo kama yale Tuna tabasamu na tunashukuru kuwa vitu zimeeza kukua za kufana na kuendelea Kila wakati tunafuraia huduma zetu kila siku.

Juisi ambayo naipenda kwasasa ni juisi yaku maembe kunaingine ambayo imekuja inaitwa kombucha sijui kama umeijaribu iyo kombucha inakuwa na utamu mwingi sana na imekuwa ni wakati mwingi tunaifraia sana iyo juisi nimeweza kuanza kuikunywa mwaka uliopita na niliona kwa iletarakirishi ambayo mwafrika alikuwa anaiyeleza pale ile juisi venye inaonja pale nikasema nita ijaribu na kwakweli nimeijaribu Ilikuwa ni juisi ambayo naipenda na kuna matunda mengine pia kama maembe nikitangeneza ile juisi ya maembe pale unapata niyarangi pale inakolea vizuri na tunafraia mimi na familia yangu kunywa ile juisi.

Swali kama ilo nimekua ni kiritarajia na ni mefurahia sana umeuliza iyo swali. Imekua ni kifuatilia timu ya michezo, timu kubwa, timu ambayo akuna timu ingine kama iyo dunia mzima. Na jina ni moja ambayo inaito Manchester United. Iyo ndo timu ambayo naifuatilia kila wakati. Wakati umeopita imekua ikini kasirisha sana. Lakini pia ni timu naifuatilia Tunatumaini kupata kocha mwingine na weekend hii ya mbao inakuja tutakua tunachuana utakua mchuana mkubwa ya masidi wetu wa kutoka kitambo ambao tunachuana na wana Tutashinda iyo mchezo wetu wa jumapili ambao inaja wakati uu Naifurahia sana na kila wakati timu yetu kubwa itaendelea kushinda.

Mchezaji bora zaidi wa mpira wa vikapu ni Kobe Brand. Ambapo hata kama alifa na alikuwa mchezaji zaidi nchi dunia mzima. Ilinisikitisha sana wakati ajari yake ilipatikana. Hakakuwa sasa wakati huu achezi. Lakini nilikuwa na frahia sana. Nikiangalia mchezo wa vikapu na namuona pale ni ye Anatangulia timu yake, anaifungia mabao mengi ana wapa vitaji ambazo zina waongeleza Ingependa sana kucheza mchezo wa vikapu Lakini kwa umri wangu sasa umepita niko umri wa makamo na ambapo ile mchezo wa vikapu unaitaji vijana baru baru wenye wenye nguvu na misuli tinginya wenye wana ruka kama i-show speed.

Naam huwa na safiri mara kwa mara kwa ndege. Wakati mwingine hata weekend iliopita pale nilikuwa kule diani. Nilitumia usafiri wa ndege. Toka Nairobi kuenda diani ni takriban dakika 45 nafika pale. Huanafuraia sana ule usafiri wa ndege kwa sababu ni usafiri wa haraka. Ni usafiri pia wenye auna ajali nyingi pale. Na hauna trafiki yenye unaeza pata kwa njia yoyote ile ni njia ambayo nafuraia sana kila wakati ni kiendelea na ningependa kukununua ndege yangu majaliwa Tukiendelea pale nitaeza kukununua ndege ni kuwe na paa pale naenda naangalia familia yangu natembelea jamii na marafiki na hiyo itakuwa jambo la busara zaidi So hivo wacha nitaeza kuwatangazia wakati nitaeza kununua ile ndege ni hivi tukaribuni pale kwa sababu naendelea kuunda ile pesa yenye inaitajika kununua ile ndege.

Kazi ambayo na ithamini zaidi ni kazi ya benki Iyo kazi huwa inafanya niweze kutoa ile ukakamavu wangu niweze kufanya vitu zangu za kila siku kwa sababu unashugulika na hela. Hela ni kitu ambacho kila mtu anakitafuta kila siku Unapata kila mtu ana amka asubuhi na mapema kwenda kutafuta pesa na pale ndio ukifanya kazi mahali pesa inakuwa kwa wingi Ndyo inakupa umaarufu na inakupa ile nguvu na vitu za kufanya kila wakati Kwa hivyo ndio kazi Ninayoithamini zaidi kwa sasa na sasa hivi inatafuta kazi kwenye benki kuu ya Kenya mahali pesa zinatengenezwa na zinaletwa kwa wingi sana Ndiyo iweze kukuwa kwa mifuko yangu.

Nikona lengo la kukua mkurugenzi mkuu wa bengi. Yoni jambo ambalo nimekua nikilifanyia kazi kwa muda na naendelea kusoma. Ndo niweze kupata yale maarifa enye, ata eneweza kuniwezesha kuongoza kampuni kubo ya dunia. Ambayo nitakuwa na nikiweza kufanya, iweze kufanya profiti mingi sana kwa muda wote ule. Lengo ambayo, jambo ambayo naendelea kufanya sasa hivi, ni kueza kuendelea kuongeza maarifa yangu, ni kueza kufanya vitu mingi ni kue na jua ni kona ile ukakamavu na jinzi ya kushiriki na kueleza na kujua vitu ambavyo vinafanyika kwenye kampuni. Iyo ni lengo ambayo nitaeza kuizingatia kila wakati na nitaendelea kufanya kwa muda mrefu sana.

Naam huwa natoa sadaka na michango kwa wingi. Najua mkono ambao umebarikiwa ni wenye unapeana. Na utapata mara dufu wakati unatoa. Wanaenda kanisa wakati mwingine na natoa sadaka pale. Na huwa nimeona kwa ukweli tu, kweli nikitoa zile michango, nikisaidia wenye mashida pale, nikiwatumia pesa, wanazojisaidia kufanya mambo yao ya kila siku, wanafanya vitu ambazo zinafraisha dunia na zinafraisha mungu pia. Kwa hivo utoaji wa sadaka na kila kitu pale ni jambo la muimu na kwa muamini yoyote mwenye anaenda kanisani ni vyema utoe Pia kama umepatana na mtu yeyote mwenye anaitaji msaada ni vizuri umchangie kama uko na uwezo Si lazima kutoa Lakini kama uko na uwezo na mungu amekujalia Unafaa kutoa.

Huwa najikinga na jua kali nikivaa kaptula yangu navaa pia kofia Wakati mwingi jua uko machakos inaeza kuwa kwa wingi Lakini tunavaa ile kuna mafuta ambayo mtu unajipaka unapata unameremeta kumeremeta ambapo miale ya jua haitaweza kuingia kwenye ile ngozi yako na kuharibu Wakati mwingine pia nakaa kwenye nyumba ndo najikinga na miale ya jua sababu wakati mwingine watu wengi wakipigwa na miale ya jua ngozi yao inaanza kuharibika na kuendelea kuenda kuangalia Kufamiane na wale waunguzi wa ngozi unakuwa ni bei ghali sana So ni vizuri kujikinga, unajikinga kwenye miti, ukitembea Unajikinga kwenye mabasi, unajikinga kwenye nyumba ndo miyale ya jua isiweze kuharibu ngozi yako.

Napenda kununua vitu kwa maduka makubwa. Wakati mwingine naweza kufanya ile ufanya biashara wangu kwenye maduka ya jumla. Kuna mahali naishi kuna duka ya la jumla ambalo lina vitu zote zenye nahitaji. Wanatoka tu jioni, nikitaka labda samaki, nikitaka kuku wa kupakwa, nikitaka pale hata kufanya vitu zingine. Kununua zile vitu za kila siku nazitumia naenda pale nanunua Lakini kuwa uwa kuna zile viduka vidogo vidogo pia ambavyo uwa nanunua vitu pale Wakati labda sipendi sitaki kuenda mbali Naeza fanya Pia nafanya manunuzi kwa njia ya teknolojia na piga tu simu na unaletewa bidha ama Jambo lolote lenye unaitaji kwa mlango wako.

Naam, uwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Iyo ni jambo la muhimu sano kwa kila binadamu. Wakati unafanya kazi peke yako, uneeza pata au jafanya kazi kwa wingi ama kazi ya ambayo inapendeza na inafaa. Lakini wakati unashirikiano na watu wengine, unapata vingi zinaeza fanyika na umoja ni nguvu, tengano ni utaifu. Hivo ndo malimu wangu wa kiswaili aliponifunza. Kwa hivyo ushirikiano na watu ingine ni jambo la muhimu na jambo la busara na tunashirikiana kwa mambo mengi tuweze kufanya kazi kwa umoja ndo kila kitu uweze kuwa ya niya kufana na jambo mengi ya weze kuwa ya naeza endeleza kwa kila mahali Nimekua na kazi kwa muda sasa na nimejua kuwa kushirikiana na watu wengi ni jambo la busara na jambo la kutegemea na kufanya mambo kwa uraisi.

Naam, napenda mvua sana. Mvua huwa inafanya manthari ya kila mahali yakuwe ni ya kuvutia. Ndege wanapepea, wanapaa angani. Wanafanya mambo ya kufurahisha sana. Mvua pia inafanya zile, mimea zinamea kwa wingi, mifugo zinapata chakula na maji ya kunywa. Mvua pia inafanya, unapata miyale ya jua ijaeza kuangamiza wanadamu So mvua ni jambo la kitu ya muhimu sana kwa maisha ya kila binadamu. Napata mvua pale ikinyesha, kila mtu anatabasamu pale. Lakini sasa wakati mwingine mvua huwa inaleta kibaridi kingi sana. Ambacho watu wengi wakipendi. Lakini kama huko na jiko pale, unajipasha na unakuwa sawa zaidi.

Kumbu kumbu ambayo ilikuwa ni ya kutisha sana, ilikuwa ni siku fulani tulienda michezoni na mchezaji wetu ambayo anaitwa Cristiano Ronaldo, aka eza kupata, haka umia mguu wake. Iyo kumbu kumbu huwa ilikuwa niya kunitisha sana. Sasa hivi naendelea kufikiria kumbu kumbu ingine na ikuji. Sijui ni kwanini kumbu kumbu zimepotea, lakini iyo ndo kumbu kumbu langu jameni, iyo ndo jambo ambayo ili linitisha, na nafraianga sana nikikumbuka iyo siku ambayo itafanyika tena.

Kupanga wiki yangu yakazi huwa kilasiku naamka natayarisha magwanda zangu ambazo nazivaa kilasiku nikienda kazini yangu kila mwanzo wa kila wiki huwa naandika mambo ambayo nataka kuyafanya wiki ile na nikiyafanikisha nafanya tiki kwa kitabu changu niweze kujua ni jambo gani ambao labda sijaeza kukamilisha jambo enye nafaa kukamilisha so hivyo ndo napanga hile wiki yangu napata kilakitu iko kwa usaii na inaenda sambamba na mipango yangu pale nikipanga pia huwa napika chakula changu ambacho kitaniwezesha kukula wakati nafanya kazi na unapata kila wakati ni kukula tu ndo nipate nguvu ya kuenda kazi nakuja kwa nyumba naala narudi kazi tena.

Siwezi kuishi bila simu Iyo ni jambo la muhimu sana ambayo ilifanyika kwa uwepo wa binadamu simu imerahisisha vitu mingi inafanya mawasiliano yawe ya haraka Unapata pale pia hata tarakilishi unaeza ishi bila Kwa sababu mambo yote unaweza fanya kwa tarakilishi unaeza fanya kwa simu Kwa hivyo kifaa ambacho na siwezi kuishi pasipo ni simu mwenye alieza kuweza kutengeneza zile simu abarikiwe na ningependa sana pia waweze kutengeneza iPhone 20 Pro Max Iyo ndo simu ambayo sasa hivi natarajia sababu zile zingini nimeweza kuzitumia na sijaona yale manufaa zaidi yenye nime Nimeweza ku natarajia iPhone 20 ikuwe ni ya maana zaidi Hapo ndo natarajia sasa kwa sababu simu ni kifaa cha maana sana.

Mboga ambazo napenda kula ni kienyeji, lakini wakati huu na jipata na kula zile mboga za matawi sana. Kuna majani zile mboga za matawi za kijani, napata zina kuwa tamu sana. Zikipikwa, usipike, usieke mafuta kwa wingi, usieke, unaeka kitungu kiasi chake, na zikatakata vizuru na una zieka kwa moto wa kiasi. Usizipike kwa uzaidi sana. Dakika tano zishakuwa tayari. Izo ni mboga ambazo nimekua ni kizikuma, ni kikula. Wakati mwingine pia huwa nabadilisha nakula sikuma wiki. Lakini sukuma wiki kwa wakati mwingi si tawi ambayo ningependa kuwa nakula kila wakati.

Mimi simtu wa kwa muka mapema ama usiku lakini wakati mwingine kama usiku liopita nilipata shida sana kulala. Sijui ni kwa nini aswa shida kama ile ili ni kujia Nimekua nikia muka usiku kucha na kuja pale nikia ota nikinyo wa maji na ota pale nikienda kule msalani Lakini ilo jambo aliku nifurahisha sana nimejaribu kulala hivi leo asubu nimelala kidogo Kini sijaeza kutimiza ile masaa yangu yenye nafaa kulala kwa usiku So mimi si mtu ambao mwenye napenda kwa muka mapema Hakini jambo kama lina nilamaana nitaeza kwa muka mapema na niweza kulifanya Si atini jambo ambayo ili naeza nilemea kwa maisha yangu Alifanya kila siku na ningependa kuendelea kufanya pale Kwa sababu nasema ndegea mukaya asubui mapema ndo anapata ule mchwa kwanza na ule mnono.

Jambo nafanya sana ni nipunguze utumizi wa plastiki ni kufanya ile marudio Unapata wakati mwingine plastiki haija haribika na watu wengine wanaitupa tu bila kuzingatia mandhari na yale masilahi ya watu wengine. So ndio utumizi wa plastiki uendelee sana unaitumia sana mpaka inaisha kabisa pale ndio utapata hujaweza kuchafua mahali unaishi Unapata pia plastiki haijatumika kwa wingi unapata pia si lazima utumie plastiki. Unaweza tumia bidhaa zenye ukiweza kuzitupa zinaingia kwa mchanga na zinakolea pale sababu plastiki ukiitupa pale kwa mchanga haitaweza kuoza Lakini ukitupa bidhaa zingine zenye zinaoza zina tengeneza mbolea na unapata mimea zinamea vizuri. So ni vizuri na nahimiza watu waweza kukue na matumizi mema ya plastiki pale.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa sana na kitanda ambacho nakilalia kina ile unapata na kilalia vizuri sana. Kwa sababu dirisha yangu, nikiwa nimesimama kwa dirisha yangu ya chumba cha kulala naweza ona ngurue naweza ona mangombe za jirani pale zikikamuliwa watu wengine pale wakifua nguo zao pale nawaona. Kwa hivo, hicho ni kitu nafraia sana, nikiamka kila asubui na nafungua dirisha zangu, hicho chumba kinanifraisha sana. Lakini sasa hivi ningependa kujenga chumba changu, kule upanda wa karen ndio, ni kue na raisi wetu akiamka pale namuangalia pale. Na unapata, tunapata na tunawasiliana kutoka kwa chumba, ni kiamuka tu hivo ni kifungua naona ndege zikipita pale. Jambo ambayo itakuwa inafraisha macho yangu.

Naam hua napenda kuoga kwa maji ya moto, sababu mahali naishi kuna baridi mingi, kunaitwa kikuyu, hua unapata nafungulia tu maji moto na nawa nayo, labda asubui ni kinawa uso, ni kinawa mkono wakati wa mankuli, ni kinawa mwili mzima baada ya kuamuka. Hio ni jambo nafanya kila wakati Lakini wakati mwingine pia madaktari wanatueleza hua tuwe tunaoga na maji yenye ni baridi Naona kwa videos wakati mwingine watu wanaingia kwenye zile maji baridi Wanapata ile nguvu ni kama ule mchezaji ambayo anaitwa Holland Hanaingia kwenye barafu Daka kama kumi kama cha kama ni jambo la kufana sana hiyo ni jambo ningependa kujaribu wakati mwingine.

Hua naoga mar mbili ama tatu kwa siku hua inategemea ni kwa nini. Ni mefanya labda jambo gani ndo ni weze kuoga, labla nikienda kitandani nikue ni niko na vitu za kufanya pale na heza kuenda kuoga Wakati wenye sija heza kufanya kitu mwili wangu hua hauna uchafu mwingi na na siyogi sana Lakini kwa siku naoga tu maramoja ama mbili Inategemea ni mefanya jambo gani labda nikienda kutembea ni kuje ni pale ni mechoka yani jambo ambayo inanifanya niweze kuoga na pia wakati mwingine ukisikia mwili umechoka tu na maji inakufraisha na inatengeneza mwili iweze kukua inaeza kufraisha.

Nam mi ni mtu mbunifu sana. Huwa nimetengeneza vitu mingi sana na huwa nafikiria mambo ambayo yataeza kusaidia jamii na ambayo yataeza kutengeneza maisha yangu ya kesho. Huwa nimefukua nikifikiria vitu mingi sana na nimebuni vitu hata zingini ambazo sijaeza kuziambia mtu yoyote. Ubunifu najuwa ni jambo la maana sana kwa maisha ya kila mtu. Kila siku tunaangalia kitu na tunaangalia ni shida gani tunaeza tatua na ubunifu wetu Kwa hivyo naeza sema kila wakati najaribu najitahidi kuweza kubuni jambo mpya ama kitu mpya ambayo itaeza kusaidia jamii, isaidie familia yangu na iweze kuniendeleza kimaisha ya kesho pale Kwa hivyo naeza sema mimi ni mtu mbunifu kwa jambo na kwa hali ya juu sana Kupitia sasa na wakati ujao.

La, huwa mimi sisomi gazeti. Wakati wa mwisho kusoma gazeti ni kama nilikuwa shule la bueni ule wakati ndo nilikuwa na muda wakusoma gazeti sababu nilikuwa, mimi ndio nilikuwa na sambaza gazeti shule mzima na pale ndio nilikuwa napata ile nafasi na pia nikienda kueza kupelekea walimu gazeti nilikuwa ninazisoma wakati ule. Lakini kwa sasa huwa sisomi. Habari za taarifa huwa ninazisoma tu kwenye simu na kwenye mitandao ya kijamii huwa zinawekwa pale. Kwa hivyo gazeti sasa hivi mara mingi inasomwa na wale wazee wenye wanaangalia zile maandishi yenye yameandikwa pale na labda wenye hawawezi kufuatilia mambo ya mitandao. Kwa hivyo kwa sasa naeza sema magazeti sasa hivi yamepitwa na wakati na si jambo si njia sahihi ya kusambaza taarifa kwa watu wengi, kwa sababu si watu wengi nadhani wanasoma.

Kitu ya kupewa kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni jinsi unavyo fanya ile kazi na unavyo wasiliana na watu. Jambo la muimu sana unapo wasiliana na watu, unafaa kuwa unaskika matamshi yako yawe sahihii. Watu wa ukua wanaeza elewa jambo ambalo unasema. Yaani kitu ya kupewa kipaumbele sana. Jambo ingini ni muda na ile jinsi unavyo sema vitu zako. Wakati mwingine watu wakiongea, hawapeani muda wa mtu kusikiza na kufahamu ni nini haswa anachokiongelelea. Hivo ni vizuri mtu akiweza kuwasiliana pale Hakuwa anaangalia ni jambo gani anawaangalia akuwe pia ameangalia ni watu wagani anawaeleza jambo kama wanaelewa kwanza Wanamsikiza sababu ni vizuri kuwa ukiwasiliana huwa watu wengi wanakusikiza na wanafamu jambo lenye unafanya huwa ni jambo la busara sana.

Naamu, hua natumia video kwa mawasiliano. Wakati mwingine, tuna heza kuwa tuko zile harakati pale za kikazi. Na unapata pale labda mkubwa wangu pale hameagiza kuwa. Tuweze kwa tarakirishi zetu, tuweze kufungua video. Tuonyeshe labda zile report tumeheza kufanya. So video ni jambo ni mawasiliano inatumika sana. Na naeza sema hua naitumia mara kwa mara. Si kila siku lakini kwa kila wiki uwanatumia. Ndo mtu waweza kufahamu ni jambo gani labda unaweza kunajaribu kulipitisha na unaweza kuendelea na wasiliana yako kwa muda na vizuri.

Napendelea msimu ambao si wa joto au baridi sababu msimu wa joto mingi uwa inafanya mtuwa ezilala vizuri na pia baridi mingi inaeza kufanya usilale vizuri Lakini kama inge chagua kati ya baridi na joto naeza chagua baridi baridi uwa unaeza jikinga, unaeza vifavya nyezi na joto joto do uweze kufurahia. Hivyo na upendelea msimu tu wa baridi wa joto mingi siupendelei lakini kwa sasa kila kitu ikosawa.

Mazoezi kwa sasa sijakua nikiyafanya, lakini nikianza kuyafanya mwili wangu na jua utaeza kufuraia sana. Marangapi sijakua nikifanya kwa muda sasa, kutoka mwezi mwaka uliopita mwezi wa oktober, ama ni novemba pale, sijakua nikifanya mazoezi mara kwa mara. Lakini sasa hivi, kama mpango mpya wa mwaka uu, nitaeza nikiweza kurudi kufanya vitu zangu za kila siku, mazoezi itakuwa moja wapo wa vile vitu nitakuwa nazifanya kila wakati, ndo mwili wangu uweze kuzoea, ndo mwili wangu uweze kupata na misuli tinginya, napata nikitembea pale na tingika kutingika.

Wakati mwingi wa mapumziko pale kazini nautumia labda kueza kufanya vitu zangu za kibinafsi naeza angalia mitandao ya kijami na heze kuangalia labda tuweze kuongea mambo mawili matatu na watu wengine. So uo ni muda nautumia kufanya vitu mingi kwa mfano kulala pia ni jambo moja naeza sema natumia kwa wakati wangu wa mapumziko kati vitu zingine naeza tumia ni kuangalia tarakilishi na upate ni meweza kujua ni nini inaendelea kwa mitanda naeza pia kupigia wenzangu simu tuweze kuzungumuza tuweze kujua ni jambo ngani naeza kuendelea.

Kazi ambayo naifanya sasa hivi ni kazi ya bengi, kazi ya kudumia wateja Napata wateja wamekuja na mambo tofauti ya kuhusu akaunti zao na kuhusu elazao hilo ndo jambo ambayo na washugulikia na kikisha kuwa meheza kupata pesa zao zenyo meheza kuekeza kule masomo yangu sasa hivi naendelea na masomo na itimu kwenye vituo katha wa katha dunia mzima ni nimeeza kujiunga na kituo kikuu cha Inti University pale Malaysia Iyo ni jambo ambayo inanifuraisha sana na ni menge mependa sana kufanya yale masomo yangu pale Changamoto Labda na napata kwa kazi na pia masomo ni wakati muda sasa mwakati mwingini inaeza kuwa mchache na unapata uko na mambo mengi ya kufanya Lakini yote yale na ya zingatia na nafanya mambo ambayo ni ya muhimu kwanza ni kifuatisha na enyesi ya muhimu zaidi. Kitu ambacho ningependa kuweza kubadilisha kwa masomo yangu na pia kwa kazi yangu ni hela ambazo na zipata. Ningependa kupata hela mingi ndo niweze kuitimu pia na masomo yangu niweze kuyamaliza mwako uu.

Naam nawafahamu majirani zangu lakini siwafahamu kwa majina nawafahamu tu kwa kuwaona. Huwa hatuzungumzi sana lakini huwa tunasalimiana tukipatana labda kila mtu akifanya mambo yake ya kila siku na tunapatana asubuhi ama wakati wowote ule huwa tunasalimiana. Pale urafiki hakuna, tunashirikiana tu kwa mambo ya kawaida ya kila siku ya kujuliana hali pale, na kama mtu anahitaji msaada wowote unampa, na tunaendelea na maisha yetu ya kila siku, lakini sifahamiani nao kwa mambo mengi ni kujuliana tu hali peke yake.

Nenosiri yangu uwa naiweka kwa njia ya vidole, niko na njia ingine pia ya sura yangu nimeeka kama nenosiri, na pia kama maandishi ya neno ambalo alijulikani na watu wengi. Ivo nafanya vile kwa sababu na zingatia ule usalama wa bidhazangu na unapata watu wengi ya hawezi, hata wakishika kifaa changu hawezi jua ni nini ya haswa naiweka pale Ivo ile nenosiri naiweka ndo niweze kuzingatia mambo mengi na kutunza zile bidhaa zangu na kutunza vitu zote zenye ziko ndani pale maandishi yote mawasiliano yote yenye nafanya ya kila siku ya lazima ya kuwe na nenosiri ndo ya kuwe ni ya kufaa na yale mawasiliano yasifikie watu wasio lengwa na yale mawasiliano.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, ni kuwa nilipata mke kule kazini. Kazi yangu ya kwanza pale, ilienda na nikakua, nikakua naeza pata, nikapata kidosho ambaye alinipendeza. Na ikakua ni tunawasiliana tu kwa mambo ya kazi. Ambayo tuliendelea kuwasiliana nao na kidosho yule bado niko naye kwa sasa. Amekua wakwangu kwa sasa Mafanikio mengine nimeyapata nikuwa nimefanya kazi na nimepata hela ambazo sikuwa naazo kitambo Hawa ni nimeeza kuweza kuendelea kujua mambo zaidi Kwa kazi yangu, nimejua mambo mengi, nimeshirikiana mambo mengi na watu wengi wenye tunafanya kazi nao pale Nimekuwa ni muda mrefu unaezasema sasa hivi imekuwa ni miaka takriban miaka saba ya kazi ambayo nimekuwa nikifanya vitu tofauti, nimepatana na watu wengi tofauti na nimejifunza mambo mengi ambayo yanasaidia jamii na pia yananisaidia.

Kupumzika kwangu ni niende ni pate ni metengenezewa chakula tamu na kila pale baada ya siku ndefu pale naenda napata na napashiwa maji na kandwa mugongwa na fanyiwa hile manukato na nukia vizuri. Naenda pia na jilaza kwenye kitanda, unapata na fanyiwa zile manukato mzuri mzuri na kubabanywa babanyw ndo mwili wangu kue umefraia Kwa hivyo baada ya kula chakulatamu, uwe inanifraisha pale ndo siku yangu inakuwa ni ya kufana na wakati wenye ni mechoka pale, kuna yale mafuta ya napakwa ukienda umejilaza vile kwa kitanda na pakwa yale mafuta mwili unasikia umepona Umesikia vizuri sana Hivyo ndo napumzika baada ya sikundefu.

Wakati ni kuna mgogoro na mtu yoyote uwa na nafraia ama na nategemea tuweze kuongea Si lazima tuweze kuongea wakati ule, ule mgogoro unafanyika Tuna heza chukua muda lakini tuta heza kuongelele ule mgogoro tuweze kusuluisha sababu natumaini na naamini kuwa migogoro yote uwa inatengenezwa na inaelekezwa Kwa kuwa na mawasiliano mazuri Hivo hiyo ni jambo la muimu sana la kufanya Wakati wawote ule ukwana mgogoro unaongea na mtu mnasuluisha jambo lolote ile inatatiza usiano wenu sababu wakati mwingine mgogoro inaeza kuwa inaendelea kukuwa ndefu inaaribu mawasiliano Inaaribu mawusiano ya watu Inavunja hata ndoa hiyo ni si jambo la kutegemea na jambo la muimu ni jambo ambayo kila mtu anafaa kuzingatia na kuweza kusoma njia ya kutunza watu na mawasiliano mema ni jambo muimu sana.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni uji. Uji unafanya, unakaa kwa mwili sana. Na pia ni kinywaji ambacho ni kizito, ambacho kinashikilia tumbo sana. Napata hauhisi njaa kwa haraka. Kama leo nimekunywa uji vikombe mbili. Na mpaka sasa hivi sijakunywa kitu ingine. Nimekuwa tu nikikaa, nasikia ni na nguvu mingi, ni nahamu ya kufanya vitu. Nimeweza hata kufanya kazi. Endelea pale kutengeneza dola. Kwa hivyo uji unanipa nguvu na unanipa ile hamu ya kuendelea kufanya vitu zingine. Kwa hivyo kwa sasa naeza sema uji ni bora zaidi. Nikiweza kuangalia ama kuweza kuitenganisha na kahawa. Naeza ni kipewa kati ya kahawa na uji na chagua uji pale. Na kuna ingine inaitwa ujipawa Inakupa nguvu na msisimuko wa hali ya juu.

Naamu, napenda kucheza sana na napenda kutazama michezo. Michezo kama michezo ya mpira wa mguu, huo ni mchezo zaidi ambao naufraia kila wakati. Huwa wakati mwingine na natumia wakati mwingi sana baada ya kufanya kazi natazama michezo zangu. Nafraia na wakati mwingine hainifraishi kwa sababu timu yangu ambayo naipigia kipaumbele, ikishindwa pale hainifraishi. Lakini zile ni mambo ambao ni ya kawaida Tumezoea kuyapitia kwa maisha yetu ya kila siku So nacheza, kuna mchezo mwingine ambao ni wa kuzungusha vipengele pale na kuweza kupata mafanikio.

Katika kazi yangu, ningependa kukuwa mkurugenzi mkuu. Hii ndio ile alama kubwa ningependa kupata kwa kazi yangu. Hivyo hiyo ndio jambo nimekuwa nikifanyia, nikiongeza maarifa pale. Ndio iweze, niendelee kujiendeleza, nikuwe na ki kitengo kikubwa na kikao kikubwa, na nikuwe na wenye mamlaka makubwa, ambayo na watu wengi wananitegemea, na pia tunasaidia kujenga ile kampuni na nchi yetu kwa ujumla. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi ningependa kufikia kwa sasa kwa kazi yangu Jambo kubwa nimekuwa nikizingatia nafanya masomo pale, nafanya kazi kwa bidii Ndio pia mambo yangu na bidii yangu iweze kunipa mafanikio makuu, kwa maisha yajayo na ya maisha ya kesho pale.

Mziki ambao sasa hivi naufurahia, ni mziki wa pop. Ule mziki unasisimua sana, unamaneno matamu. Na pia uko na hadithi. Mtu yeyote anasikiza ule mziki wa pop, ni mtu anayelewa usanii na anaelewa jinsi hadithi inapeanwa, kwa njia ya mziki. Msanii mkubwa zaidi mwenye labda sasa hivi na nasikiza ni msanii kama ule Drake. Ananisisimua sana. Akifanya zile densi zake, akifanya zile wimbo zake, ananisisimua sana. Na jambo kama hilo linanifurahisha sana. Kwa hivo pia, huwa nasikiza zile mziki za rege, napata pale, kuna msanii mkubwa sana ambaye alifariki ambaye anaitwa Bob Marley. Bob Marley alikuwa anasisimua sana, na miziki zake zinasikizwa na vizazi zote zile, na huwa ni miziki za kufurahisha.

Jambo ambalo nafanya ndio niweze kukamilisha kazi kwa wakati, ni kuandika matarajio na wakati ambao unahitajika ndio niweze kufanyi kufanya ile kazi ambayo nataka nikamilishe. Kwa hivyo najipanga vizuri nikiamka kila asubuhi najua ningependa kufanya jambo moja, mbili, tatu ndio tuweze kuendelea pale. Kwa hivyo na nakili kila kitu ambayo nafaa kufanya, na naenda ni kitiki pale ambayo nimefanya. Sitaki kuchukua muda mwingi wakati nafanya kazi, Kwa hivyo naangalia ni njia gani nawezafanya ile kazi kwa haraka iweze kuisha hiyo ni mambo zaidi nazingatia, ndio niweze kukamilisha kazi, na pia kazi ikuwe bora. Si kumaliza tu namaliza nahakikisha kila kitu imefanyika kwa muda, na nimefanya kwa njia inayofaa Ndio, kila kitu ionekane ni bora, na malipo yakuwe ya mazuri Ndio jambo yote yenye inakuja kwa baada ya pale ikuwe ni yakufurahisha.

Kila wakati napendelea mwanga wa kati. Mwanga mwingi sana unaeza haribu macho kwa mfano nimekua niki nikipunguza mwanga kwa tarakirishi ama vifaa vyote zenye natumia kwa kuvaa miwani, nimevaa zile miwani ambazo zinafu punguza mwanga sababu mwanga mwingi si mzuri kwa macho na pia inaumiza kichwa kwa hivo a wakati wote ule nachagua mwanga wa kati hiyo ndio jambo linafa napata unaona kila kitu kwa saii. Na macho yako pia unayatunza hayaharibiki kwa hivyo a mwanga wa kati ni ndoo bora zaidi na kila jambo linafanyika kwa mwanga huo wa kati.

Kufikiria kuanzisha biashara ni jambo ni mekua nayo sana na nimeanzisha, si kufikiria tu nimefikiria, nimeanzisha biashara ya pikipiki, nimeifanya kwa miaka mbili, ambapo haikuweza kutimiza mambo yenye nilikuwa ni meyapangia lakini ilinisaidia kwa muda kwa sasa, sababu kufanya biyashara ni jambo nimekua nikilifikiria, na pia sitaweza kuwacha kufikiria hilo. Nimeendelea kupanga jinsi nitaweza kuanza kufanya biashara zingine pale fanya biashara za teksi fanya biashara za kuleta bidhaa kutoka inchi za ng'ambo fanya biyashara za kulima fanya biashara za kufuga mifugo hizo ni vitu kadhan wa kadha nimekua nikifikiria kuzifanya nitaweza kuzikamilisha wakati ujao na nikipata hela ambazo zitaniwezesha kufanya zile biashara zangu za kila siku.

Sipendi sana kutembea msituni kwa sababu huwa sipendi kupatana na nyoka kule. Msitu una mambo mengi na msitu uko na minyama mingi ambayo inaweza kukimbiza pale. Lakini wakati mwingine naeza tembea msituni huwa kutembea kwa msitu wa haswa ukiwa haujavalia viatu. Unafanya ile uhusiano na nchi. Inakupa mawaidha. Unapata miti inaongea na wewe pale Unapata wakati mwingine yale mandhari yanakufurahisha sana So ni jambo nafanya wakati mwingine Lakini si kwa kila siku sababu kule kuna msitu unaitwa karura ambayo nimekuwa niki sema nitaenda kule na mbado nitaenda Sijakata tama nitaeza kutembelea niweze kuona haswa ni nini ikokule kwa ule msitu Kwa ule karura.

Kujilinda kwa wenye vitisho vya mtandao, huwa najilinda kwa kukosa kusoma komenti ambazo labda hazifurahishi. Wakati mwingine ukiweka kitu pale kwa mtandao mtu anaweza kuja aongee vibaya aweze kukukasirisha pale Hivyo kujilinda ni kuweza, unaweza zingatia na unaweza fuatilia watu wenye wanaongea lugha yako. Nikisema kwa lugha ni mambo yenye yanakufurahisha wewe. Watu wenye wanaweka vitu zao zenye hazikufurahishi pale kwa mtandao au hufuatilii wale watu Hivyo ndo unajikinga kwa ile mambo ya akili sababu vijana wengi sasa hivi wamejiingiza kwa mtandao unapata wanaathirika sana kwa vitu zao za kila siku ambazo hazifurahishi Kwa hivo ni vizuri sana kila mtu aweze kujikinga pale na aweze kutumia mtandao kirasmi na waweze kutumia kwa njia inayofaa na wasiweze kuweza kuzingatia mambo mengi na wasiweze kuweza kuangamiza watoto wengine.

Namu hua napenda kupiga vyombo za mziki. Kwa mfano hua napiga vyombo kama zile za birauli. Napiga vyombo kama zile zana za mziki pale. Nazipiga sana. Nikienda kinanda, napiga hiyo kinanda inalia kama imeshikiliwa na kijana mtanashati. Kwa hivo, hiyo ni jambo na napenda kupige. Lakini siki kila wakati pale, kuna kijana anaitwa Kasimueli. Samueli anacheza zile tarubeta Unapata kwa miziki kama ya BNME anacheza pale tarubeta inasikika vizuri na ningependa pia kucheza zile tarubeta zaafu.

Mtu ambaye ananifunza jambo muhimu ni mtu wa maana sana, ambaye anafanya vitu zake na kuzingatia maadili, ana nidhamu, na mtu kama ule jina yake naeza itaja ni anaitwa Cristiano Ronaldo. Ule mtu amejitahidi sana, amenifunza jambo kuwa mvumilivu h ulambivu, na ukitia bidii na uweke mambo yako hadharani na uweze kuzingatia kila kitu, weke ukue na mtu mwenye anachapa kazi vizuri, utapata mafanikio kwa jambo lolote lenye unafanya. Kaivo naeza sema ule ndo wamenifunza jambo muhimu na pia kuna vijana vimu wengine wana jituma pale Unapata wanafanya mambo ya maana na ni jambo la kufana sana ni jambo inafraisha sana kuwana Kila mtu wana jituma na wanafanya mambo muimu.

Sipendi kucheza michezo ya video lakini huwa wakati mwingine nacheza pale Hivyo ni jambo nafanya wakati mwingine lakini si kila wakati Nikona miaka kadhaa sijacheza zile michezo za video na ningependa pia kuweza kujikumbusha jinsi tulikuwa tunacheza lakini sasa hivi sina muda wa kucheza zile michezo wakati mwingine najipata muda umepita sana na sijacheza.

Mimi napenda kusimamia sana. Pale kwa kusimamiwa sidhani naeza furaia sana mambo kama yale. Lakini nikisimamia vitu niakikishe zinaendelea vizuri. Iyo ni jambo inanifraisha. Na ni jambo nalizingatia kwa sasa. Kwa hivo sipendi kusimamiwa. Kabisa sipendi.

Kazi za dharura mi huzishughulikia kwa kuzipea kipaumbele kwa vitu ambavyo nafaa kufanya siku hiyo. Kwa kuwa kumaanisha za dharura inamaanisha kuwa vinahitajika kwa haraka kwa muda mfupi. Kwa hiyo nazipea kipaumbele nizimalize na niziwakilishe kwa muda.

Wakati walikizomi ujistawisha kwa kutembea sehemu pia mpia ambazo sijaifika kuogelea kula vya kula vinyisidia ijaribu kula kuenda kwa hoteli zenye sijifika Pia wakukaa na familia yangu.

Zawadi nzuri nishaipokea ni marashi ambayo nilipewa aaa mwaka uliopita siku yaa kuzaliwa kwangu. Aah Mi ni mtu ambao napenda harufu napenda marashi. Kwa hiyo ilikuwa zawadi njema kwangu, na pia ilikuwa zawadi yangu ya kwanza.

Wakati wa msongo wa kazi mimi hujipa na huhakikisha kuwa nimepanga vitu ambavyo nahitaji kufanya moja kwa moja kulingana na vinahitajika kwa wakati gani kwa ile ambayo inaitajika mapema kwa ile ambayo haina haraka pia mimi hujipa muda wakupumzika wakutulia ili kuzuia kuwa na msongo wa mawazo.

Kitu ambacho kinanifanya nifurai sana ni wakati ambapo mandugu zangu wamefaulu, wameweza kuhitimisha vitu ambavyo walikuwa wanataka kuhitimisha na pia kitu ambacho kinanifuraisha sana ni mpenzi wangu kufaulu katika yale anayotaka kufanya.

Mi hupendelea t-shirt kwa kuwa t-sheti kwa hali za joto mtu hukui na joto sana. Alafu t-sheti pia ina uhuru wa kuinua mikono, kufanya kile unafanya, kuzuia pia yenyewe si raisi ichafuke katika mikono. Wakati unapofanya unashikashika vitu si raisi ichafuke.

Mi hutumia Instagram na TikTok sana na pia WhatsApp. Mi hutumia hizo vitu tatu sana kwa kuwa WhatsApp natumia kujuliana hali, kuongeleshana, kujua wenzangu, hali zao zipo aje. Na Instagram, TikTok mi hutumia hizo kujua kile kinachoendelea katika nchi yetu, nchi nyingine, kusikiza miziki, kuona vituko, komedi ndiyo.

Mi hupenda mikutano za kazi na pia mikutano za kula, za harusi na mikutano za kanisani. Hizi ni mikutano ambazo watu wanaongeleshana na kujua mengi kuhusu, watu wengine na pia kazi inakuwezesha kupata mawaidha na kujua ambavyo wengine wanafikiria.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa ajifikirie yeye, asifikirie mwingine, kabla afurahishe mwingine ahakikishe kuwa amejifurahisha na pia kufanya ambacho anataka kufanya. Kile kitu ambacho ametakanga kuanza ka ni biashara ama kusoma tena ama kufanya nini nini anafaa kukianza kwa kuwa muda tu hautungoji na mtu huwezi tembea kabla upige hatua moja.

Data yangu mimi huhifadhi kwenye simu. Kwa kuwa inatupea urahisi wa kuhifadhi vitu. Ndiyo na kuzuia, kupotea ama ukisahau, unaweza kuipata kwenye simu. Ni rahisi sana kuipata kwenye kwenye simu. Kwa hivyo mimi huhifadhi data yangu kwenye simu yangu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazi ni ni mambo kuhusiana na kazi ya mbayo naifanya, naweza penda kujua mengi kuhusu, kazi ninayoifanya kwa kuwa teknolojia inendelea ku kuwa kubwa, na ni muhimu sana kuelewa teknolojia kwa kazi ambayo ninaifanya.

Mi ninapenda kahawa. Kwa kuwa kahawa inanimezesha kutulia na kuweka mawazo yangu pamoja. Kahawa mi upenda kunywa asubuhi na usiku kwa kuwa hizo ndo wakati ambao nimetulia na anaitaji kitu ambacho kita niekea mawazo yangu yawe pamoja.

Wakati wa jua kali mi hupenda kunywa sharubati mi upenda kunywa coca cola baridi Kwa wakati nataka tu mwili wangu ukuwe na kitu baridi na pia mi upenda kuoga wakati wa jua kali ili kupunguza joto mwilini na pia mi upenda kunywa maji ili kuweka mwili wangu ukuwe sawa.

Ndiyo ni mewaienda kwenye tamasha la mziki ilikuwa ya muimbaji anaeitwa South Seoul Uku Kenya na kwa kweli ilikuwa ya kuburudisha sana nilisikiza nyimbo za zake ambazo nazipenda sana.

Ndiyo ninaishi mahali nilipozaliwa Nilizaliwa humu na hapo ndipo wazazi wangu wamejenga na tunaishi humu humu na pia sehemu hii ndo tumeizaliwa watoto watu wote na ndipo wazazi wangu walopoanza maisha huku.

Ndiyo, napenda kupanda milima, nisha ipanda milima wangongu, na kwa kweli likuwa siku njema, mawingu yalikuwa sawa, hali ya anga likuwa sawa, kukulikuwa na ka upepo, mwanana, tulipanda, nika, nimejipa mda wakufikiria wakutulia.

Mi hupanga kazi zangu kuanzia zile ngumu kuenda kushuka hadi kwenye rahisi na pia hupanga kulingana na zenye zinaitajika haraka kumalizika na zile ambazo haziitajiki haraka kumalizika kwa kuwa mi huzipanga na umuhimu wao.

Shuguli yangu ya kupendezo ni shuguli ambayo inanifraisha. Shuguli yoyote inahusu kutembea, kuenda kutembelea marafiki na kuenda kuweza kuongea na watu wengi ambao watanifraisha. Wananipigia adithi za abunuasi, unapigia adithi za kale na pia kuongea na babu mwenye ataeza kuniambia vitu mingi ambayo zilifanyika hapo ngambo za kale.

Harufu ambayo naipenda ni harufu ya nguo za ndani za mpenzi wangu. Ambapo nazinukia pale zinanipa ile u ubunifu, inanipa umaarufu fulani, nikizinukia tu inanukia manukato. Harufu hiyo inanipendeza sana wakati mwingi nikiendelea kuinusia na nikiipata tu hivi kila asubuhi nanukia zile nguo zake ndo niweze kupata ile harufu halisi.

Mfereji ambayo nafuatilia sasa hivi ni TV ambayo inajulikana sana huku nchini Kenya. Hiyo TV inaitwa Maria. Maria ndio TV ya mfereji ambao naufuatilia kila siku. Unapata kila wakati. Tumeweka saa moja na nusu. Tunawasha, tunaangalia hiyo kipindi ambacho ni cha kusisimua kina masisimuo mengi na kimefurahisha wakenya wengi.

Napendelea kunyoa sana kwa sababu kila wakati mimi utembelea kinyozi wangu ambaye hua ananinyoa, sipendi kueka nywele kubwa sana kwa sababu nywele kubwa sana haikai ni kama ni safi. Hiyo ndo sababu kubwa uwa mimi na nyoa kila jumamosi na napapaswa na nasikia viema ni kiendelea kunyoa pale kwenye ndevu zangu. Ndevu zangu uwa nimezishika tu pale kwa zinakua kidogo, zile zingine kubwa zote na zinyoa nazieka chini.

Tathmini ya kazi ni nzuri kwa sababu zikona kila kitu iko pale. Unapata kila siku kuna tathmini tofauti, tofauti zenye zinaendelea na unapata kila mtu ako na tathmini yake pale kazini. Kwa hivyo ni vizuri kukuwa na vitu tofauti kwa kila wakati ambazo kila mtu anaweza chagua na ni vizuri kukuwa kila mtu ako na ubunifu wake na maarifa yake ambayo anatumia pale kazini mwake.

Zoeya mzuri ambayo nimelijenga kwa muda sasa ni mazoea ya kufanya mazoezi kila siku mimi uamuka natembelea nakimbia kilomita kumi kila hasubui hayo naeza sema ni mazoea mema sana nimeeza kuyatengeneza kwa muda na ningependa sana kuendelea na yale mazoea sababu yanafanya mwili wangu ukue mkakamavu na ukue uko na nguvu zaidi kuliko hawali.

Study muhimu sana kwa kazi yangu ni pale ni kushugulikia wateja. Unapata wateja wanashugulikiwa vizuru wapate pesa zao kwa vyema na unafanya pia zile unathibitisha kila kitu na kila bidhaa na kila mawasilishi ambao wateja wameleta imekua tayari na iko kwa muda. Ndio pesa zao zisiweze kuchelewa hio ndio kitu zaidi nazingatia kwa kazi yangu.

Na mi huvaa miwani na nilianza kuvaa miwani mwaka jana sababu nilianza kuvaa miwani ni kwa sababu macho yangu yalianza kuteta kuwa hayaoni sana na imekuwa ikiathiriwa na mwangaza mwingi ambao unaotokana na tarakilishi ambazo mimi hufanya kazi nazo. Hivyo ndio sababu sasa nimeanza kuvaa miwani na kila mwaka nabadilisha miwani zangu ndio upate ile miwani inanitumikia kwa matumizi yenye yanafaa zaidi kwa macho yangu.

Mimi, hupendelea sketi sana. Sketi zinakaa vinzuri kwanza kwenye wadada wenye wamezivaa. Unapata wamevaa vinzuri siketi kwanza zile za besiboli. Besiboli siketi, ndo zile zina zinamviringo na zina zinafuata maagizo ya mipira yenye inachezwa huko. Kwa hivyo, kati ya suruali na siketi mimi nitachagua siketi.

Kitu muhimu sana napenda kwenye shirika langu, ni ile umoja na uungano, ambao tuko nao. Shirika langu hakuna moja wetu anaeza fadhaika ama apate taabu na kuwa aweze kukosa namna yoyote. Sababu sisi wote tunasaidiana, tuna umoja, uhusiano ni mwema. Hiyo ndo sababu zaidi, napenda hiyo shirika yangu.

Kitu napenda kununua sana ni viatu. Viatu huwa zinanipa ule msisimuko na zinanifanya ni kuwe na wafuraha sana. Hiyo ndo sababu mimi nikilipata wakati na nikipata hela natembelea duka ilio karibu nafanya ununuzi wangu wa viatu. Na pia napenda kununua mayai kwa sababu ni kitu nakula kila siku kwa upande wangu. Kila asubui kwenye mankuli yangu ya asubui Lazima niweze kukula mayai pale.

Utaratibu wangu wa kila asubui ya haukuangi wenye maneno mengi kwa sababu ni kiamka kila asubui mimi huketi kwenye kitanda na naomba kwanza na baada ya pale naingia msalani kujisaidia na nafanya kuoga kwa mara ya kwanza. Baada ya pale nitapata mke wangu amenitengenezea ile maakuli ya asubuh, ninakunywa pale nikivaa nguo, baada ya pale naondoka naelekea kule kazini.

Mwaka mpya nimekuwa nikiusherekea lakini yangu aijakuwa ya kusherekea zaidi kwasababu nimekua sijiisi vyema nilikuwa nimepelekwa pale hospitali kwasababu sijakuwa nikijiisi vyema lakini nimekua tu niko sawa mwaka wangu umeanza naomba ukuwe wa mafanikio na kila jambo ambalo litaendelea litakuwa likosawa kila maali tunaenda na tutafanya huumwaka tuliweza kupige zile baruti za kusherekea mwaka mpia tukafanya maakuli na familia na tukatengeneza mapochopocho kueza kusherekea mwaka mpya.

Jambo la muhimu sana ambayo inafanya mazingira ya kazi kwa mazuri ni kukuwa na watu wangwana na kuwa na ya pia ya na ule mdosi mwenye pale mwenye hakupigii kelele sana sababu wakati mwingine ukipata uko kwa mazingira ya kazi ambayo unapewa ile hofu ya kazi pale hutaweza kufanya kazi vizuri na mazingira yale hayataweza kukufaa kwa kazi kwa hivyo mazingira mema ni yenye watu wenye roho safi na wenye roho ya utu.

Ali ya hewa leo imekua mzuri kuna jua kidogo na mawingu, lakini ali ya hewa sasa hivi imebadilika. Kwa sababu kuna mtu ako pale anatoa harufu mbaya na inaaribu kabisa ali ya hewa. Kwa sasa hivi nimevaabarakoa kwa sababu mapua yangu yanapata tatizo kuweza ku kuendelea na ile hali ya hewa kwa sasa. Sasa hivi nafanya kila juhudi kuweza kuhakikisha kila kitu ime imeendelea kama kawaida lakini hiyo harufu yenye inatoka upande ule wa chini kwenye choo haifurahishi kamwe.

Kifaa changu mimi huchaji mara moja kwa siku huwa kinaweka moto kwa sana, na nafurahia sana venye kifaa changu kinaweka moto sababu sihitaji kuucharge kila wakati na unapata kila wakati niki nikikitumia moto hautumiki kwa haraka sana napata naweza kitumia kwa muda mrefu.

Ripotizangu za kazi mi huziandaa kila wakati na naziandaa kwa njia ya tarakirishi na naakikisha kila wakati naeka data zangu vizuri naziunganisha na kila mahali nikienda naziandaa na naeka kwenye tarakirishi zote na nakala safi unapata ule mwajiri wangu anafuraia kuona vitu ambazo nimefanya.

Utaributibu wa jioni unakuwanga sii mwingi sana lakini kila wakati nikitoka kazi napata maakuli yako tayari na ekewa maji kwa bafu ambayo ni baridi na konga vizuri Baada ya pale naelekea kwenye kitanda nakandwa vizuri kwa sababu ya kuondoa yale maumivu na uchovu mwingi ambao unatokana na kazi ninayoifanya ninafuraha sana wakati wa jioni kwa sababu na lala pale ni kikula tu na kupigiwa zile habari na kuelezwa venye siku imekua vyema.

Wasilisho ni jambo la muhimu kwa kazi ya yote ile sababu unapata kila mtu jinsi anavowasilisha kazi yake ni jambo la kufahamu inahakikisha kila mtu amefahamu na kila kitu imeunganishwa na kwa njia inayofaa ikifuatia maelezo ambayo yanafaa na maelezo ya makamilivu.

Chakula ambacho napenda ni chenye ladha tamu. Ladha ambayo ni halisi. Ladha ya utamaduni wetu, sababu sisi kama wa Kenya tuko na utamaduni wetu, wenye che eeh wenye ladha ya chakula, ambazo hazi, hazipatikani mahali pengine popote pale. Sipendi chakula ambacho kiko na aah zile mmh tangawizi mingi. Napenda tangawizi kwa umbali, pilipili pia kwa umbali, eeh chumvi kwa umbali, mafuta kwa umbali. Kila kitu ikuwe ime, haijakolea sana.

Kila siku mimi huwa natembelea kinyozi kumsalimia tu lakini kunyolewa nanyolewa mara moja kwa kila wiki kinyozi wangu uwa nanishugulikia vizuri na nijambo nafuraia sana wakati wote nikienda pale kwa kinyozi mara kwa mara wakati mwingine uwa naenda marambili kwa wiki lakini ingekua bora zaidi ningekua naeza enda kila siku ndo niweze kutengeneza nywele angu.

Wakati nikona furaha mingi nikiwa nyumbani, mimi huwa nakaa naangalia televisheni na naongea na mpenzi wangu. Hiyo ndio jambo zaidi inanifurahisha kwa moyo wangu. Inanifanya nikuwe na utu na nikuwe na ile roho nyepesi ya kumwambia vitu zingine ambavyo sijamwambia nikiwa sijakasirika.

Naam natumia mitandao ya kijamii kila siku lakini hivi karibu nimekua situmii sana kwa sababu nimekuwa nikiona inaniharibia wakati wangu na pia taarifa ambazo zinaeekwa pale kwa mitandao ya kijamii hazifurahishi kila wakati. Inasumbua mawazo yangu na nimejua kuwa kushindia kwa mitandao ya kijamii inaathiri mawazo yangu. Kwa hivyo natumia lakini si kwa kila muda.

Naam naifathi kitu cha muhimu sana kwa maisha yangu na singependa sana kukio ngelelea hapa lakini ni kona dhahabu ya ambayo iko chini ya kitanda changu. Iyo dhahabu imekaa hapo kwa miaka tatu kutoka nihamie kwa hii nyumba na hakuna mtu yeyote hashaijua. Ni sasa hivi tunasema yale maneno.

Napenda mtaa wangu sana kwa sababu ni mtaa unanipa amani kwa sababu hakuna kelele mingi sana kwa mtau ambao naishi nani mahali sana ningependa kununua mahali pa kuishi na nyumba kubwa nijenge sana niishi mtaa ule ni mta ambao hauna uharibifu wa usalama ni mtaa ambao hauna kelele watu wengi pia wako ni mtaa ambao ukona vitu zote zenye naitaji kwa maisha yangu.

Sera muhimu zaidi zenye naona kwa kampuni ni zile sera ambazo zinatumikia mwanadamu na sera ambayo zinashugulikia maslahi ya wafanyakazi wote. Sera ambayo inashugulikia inafanya mfanyakazi yoyote ajihisi yuko nyumbani na anapata yale mafanikio ambayo yamemleta pale kazini.

Wakati mwingine inakua tatizo kuweza kutofautisha na kukua na wakati wa kazi na wakati wa kibinafsi lakini najaribu tu kila mwisho wa wiki na jaribu kukua na familia yangu baada ya kazi natumia wakati ule kuweza kujuliana hali tuweze kupiga gumzo kujua ni mambo gani yamefanyika wiki hile labda ni mambo gani yanatatiza mawazo yake na hiyo ndo naonajaribu sana wakati mwingine pia nachukua zile likizo kueza kufanya zile kueza kuwaainisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi.

Sipendi kusikiza redio kwa kabisa lakini wakati mwingine mimi huwa kwa ofisi najipata nasikiza redio asubuhi kwa sababu iko tu pale. Lakini kwa kawaida hauwezi nipata nimewasha redio labda nasikiza redio huwa nasikiza labda kwa gari yangu nikienda kazi nafungulia pale yale masikilizo ya asubuhi na nikirudi jioni labda pale ndio naeza sikiza tu Lakini kwa kawaida mimi sipendi redio.

Chakula ambacho mimi ukikula sana kwa wingi mchana ni nyama nyama ya kondoo Kondoo ni mnyama ambao unapendeza na nimtamu sana huwa nachinja kondoo labda kila mara kila wiki pale Kondoo mmoja lazima iishe na naikula yote kwa kabisa na familia yangu.

Kusema tu ukweli napenda kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa mkono sasa hivi siwezi andika mambo mengi. Kwa sababu hata kalamu pale imekuwa nitatizo kuandika nayo nina miaka mingi sana kabla sijaandika na mkono. Kwa hivyo sasa hivi nategemea kompyuta kuweza kunakili vitu zangu za kila siku na zinanisaidia kuendelea na maisha yangu ya kawaida.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni zinanipa ule, zinanitengenezea wakati wangu wa kufanya vitu zingine sababu na kuenda kununua vitu kwa mahali mahali zinaonekana kila wakati sina ule muda. Mimi ni mtu nikona kazi mingi ya kufanya na kuushindia kuharibu wakati nikienda kununua bidhaa kule nje hau nifurahishi Kwa hivyo nanunua vitu sana kwa mtandao.

Wakati ambao mimi hufanya kazi vizuri sana ni asubuhi kwa sababu akili yangu haijachoka, akili yangu hukuwa iko sawa wakati ule wa asubuhi. Baada ya pale, baada ya kula chakula cha mchana akili yangu hukuwa imeanza kuchoka na kazi haiwezifanyika vizuri lakini mi hukuwa nimejikaza pia. Si ati kwa sababu nimechoka huwa nimewacha kufanya ile kazi. Naendelea kuifanya lakini wakati wa asubuhi ndio wakati mwema zaidi wa kufanya ile kazi.

Naam, nimeenda kwa maonyesho ya sanaa sana. Hiyo ni jambo natarajia kuenda kwa kila mwaka nae. Huwa natembelea yale maonyesho kwa sababu kila mwaka, utamaduni unakuwa mwingi na vitu zinabadilika, wanaleta vitu ambazo zinafurahisha macho. Kwa hivyo, napendelea sana kutembelea zile yale maonyesho ni jambo ambalo linanifuraisha. Kila wakati nikitembelea pale, naona jambo mpya najifunza kanuni mpya za nchi yetu na ni jambo linanifurai.

Kwa sasa naeza sema napenda kuongea kwa sababu hiyo ndo kazi inanilisha na inanilipia zile matumizi yangu ya kila siku pale. Kwa hivyo sasa hivi siezi sema napenda kuandika sana lakini kuongea nao naongea kwa sababu maneno yangu matamu ndo ya nafanya nyoka itoke pangoni na upate akaunti yangu imejaa hela ambazo zimetoka na maongezi yangu ambao ya nafurahisha kila mtu kutoka kwa mke wangu kutoka kwa muajiri wangu. Wanafurahia sana maongezo yangu mpaka wana ni zawadi na wana ni kabidhi vitu ambavyo Sijawa itarajia kukabidhiwa kama kuingia pale katikati ya vitu zingine Natoa ulimi na nakabidhiwa na ufuraiha zaidi.

Nikona aina mingi ambayo napenda ya mikate lakini naweza sema chapati ni moja wapo ya aina ambayo napenda sana kwa makuli yangu ya kila siku Natengenezewa chapati yenye ni nyororo, chapati yenye ni sambamba, chapati yenye ambayo ni inalainika, inanifanya, nikuwe, natabasamu, nitamu sababu kila wakati inatengenezwa, mwenye anaitengeneza anajua kazi anayo ifanya ni mzuri sana. Na hiyo ndo sababu ninapenda hiyo aina ya mkate.

Napenda kucheza michezo ya ubao, sababu ni jambo inanifurahisha sana, lakini si kila wakati tunaicheza, napata na huo mchezo huwa naucheza wakati labda sina kitu ingini ya kufanya. Wakati nimekaa na wazee wenzangu pale nje, nje ya msikiti, tukipiga maarifa, tukiongelelea mambo tofauti, tofauti ambayo yamefanyika, ndo tunacheza ule mchezo pale, tukijifurahisha na tukilea watoto wetu.

Mnyama ambao ningependa kufuga ni mnyama wa mbwa. Mbwa ni rafiki yangu. Sana niko na mbwa mmoja tayari anaitwa Lexi pale. Ambaye anabweka sana wakati watu wanakuja ambao hajawafahamu. Hiyo ndio mnyama zaidi naufuga kwa sasa hivi na tabia zake ni tabia za kupendeza kwa sababu anafanya kazi yake vizuri na kwa wanyamapori wenye labda naeza taka kufuga naeza taka kufuga mnyama kama fisi. Mwenye anakula, kukula, chakula zote zenye zimebaki kwa nyumba yangu.

Napenda mabadiliko sana kwa hivyo kila wakati mabadiliko yanakuja pale kazini nayashambulia kwa ukakamavu kwasababu watu wengi huogopa mabadiliko wakiona labda mambo yatakuwa magumu ama mambo yataacha kufanyika jinsi wapendavyo lakini kila wakati kila siku watu wanafaa kutayarajia mabadiliko na waendele kukua kwa maisha yao sababu maisha yajakuwa vile yalivyo kutoka kitambo vitu vingi vimeendelea kubadilika na nivyema kila mtu hakuwe tayari kukabiliana na mabadiliko kazini.

Mahali pa kihistoria, ningependa kutembelea, ni kule misri. Kuna ile zile vitingi ambayo pharao alikuwa ametengeneza ya kueka wana wa israeli. Pale ndio ningependa kuenda kuona, mahali Yusufu alikuwa ameshikwa na akafichwa. Ndio niweze kuona ni vitu ngapi ambazo zimefanywa pale. Nisome historia ya kibibilia, nione ni mambo ngapi. Yalifanyika kule misri, lakini siendi kwa pharao tena, naenda kule kanani.

Naam napenda kujaribu vyakula vipya sana. Nimejaribu vyakula vya kihindi, nimejaribu vyakula za minyama ya majini, nimejaribu vyakula za kiamerikani, nimejaribu vyakula zote, mpaka za korea pale. Kwa hivyo vyakula zote za kichina najaribu. Hata kwa leo nimekula chakula moja ambayo ni cha kistoria ambacho sijawahi kikula tena ni chakula ambacho ni mnyama fulani anakaa kwa maji ambaye anaitwa pale samaki wa kukaangwa vizuri na wa kupapaswa hiyo ndio chakula nimeweza kukula leo na napenda kujaribu vyakula mpya.

Mambo mengi yanani huwa yananifanya nicheke sana. Kwa mfano sasa hivi nilikuwa na piga tu gumzo hapa nikieleza jinzi dhahabu yangu nimeificha kwa muda sana. Na nikacheka kwa sababu kuna mtu fulani alikuwa ananiskia nikipiga ile gumzo na akaanza kucheka akithani mimi sijuichenye nasema. Na najua mali dhahabu yangu nimeificha. Iyo ndo sababu sana inanifanya nicheke na kuna mambo mengi pia nikiangalia televisheni pale kuna zile vipindi ambavyo ni za kuchekesha zina nifanya nicheke kwa muda.

Kitu cha kwanza ambacho mimi hukifanya ndiyo nianze kazi ni kutengeneza kahawa chungu, ndiyo iweze kuamsha maarifa, niweze kuangalia mbele, iweze kunifanya nikuwe wa kushika vitu kwa haraka. Hivyo kila wakati nikianza kazi natengeneza kahawa naiweka pale kando ya tarakirishi yangu na naanza kuikunywa tu polepole siku ikisonga. Inafanya akili yangu iamke kila wakati na ikuwe na mafanikio na mafikra mazuri siku nzima. Ikinifanya nikuwe wa kutabasamu kila wakati.

Napenda kuenda madukani tu jioni peke yake Wakati mwingine isipendi kuenda madukani Kwa sababu inachukua muda wangu sana na pia Sipendi kuonekana na wenye wale maduka ndo waweze kunizoea Kwa hivyo maduka naenda tujioni wakati labda kunagiza kidogo Wakati mwingi natumana kwenye yale maduka Kwa sababu sina wakati wakutembea ovyo ovyo nikinunua vitu sivyo na maana kwangu kwa wakati yule Kwa hivyo natumana kule kwa maduka wakati mwingi.

Shughuli zangu za weekend huwa ziko mingi, sababu wakati mwingi huwa natumia ule wakati kuweza kuangalia televisioni na kuangalia vipindi zangu za maana, mipira ya miguu pale naipenda sana, ni jambo napenda kutumia kwa wikendi yangu. Jambo ingine ambayo natumia kufanya wikendi ni kuenda kanisani ni mimi ni mcha mungu kijana ambaye anapenda mungu na natumikia mungu na roho yangu yote.

Na mnafuatilia matukio ya kimataifa sana kuangalia marekani, jinzi wanavyofanya, kule uchina, jinzi wanavyofanya nimekua nikifuatilia pia vita za kule kirashia na kule ukraine kwa hivyo ni mambo mengi ambayo nimekua nikiyafuatilia nikisoma kwa kwa vyombo a vyabari, nikisikiza, pale pia nikiangalia kwa mitandao ya kijami Uwa nafuatilia kwa muda sana.

Mara kwa mara hua naenda cinema lakini sihezi sema kuna napenda kuenda cinema sana Imekawia kwa muda sijaenda kwa cinema kwa sasaivi lakini wakati mwingine kwasababu mke wangu wakati mwingine anaangalia zile vipindi pale za cinema taeza kumpeleka cinema siku moja ndo awaeze kuwana zile televisioni zenye zinakuwa pale kwa cinema natumaini ataeza kufraiya naku kuwona yale maelezo pale venye yako.

Na mnapenda kujaribu teknolojia mpya. Kila wakati mimi huwa nime niko na mawazo ambayo yamepanuka na mawazo ambayo yamefunguka kuweza kukaribisha kitu chochote kile kipya kwa maisha yetu. Kila siku teknolojia ikija na jaribu kuitumia Kwa mfano sasa hivi kuna zile teknolojia mpya ambazo zimekuja Kwa njia ya simu unaweza fanya vitu kadha wa kadha pale bila kutumia nguvu mingi ama akili mingi na nimeweza kuzifamu na nazifanya hata kwa sasa.

Mafanikio yenye nafurahia ya timu yangu ni timu ya Manchester United. Pale imekua ikinikasirisha muda uliopita lakini wakati inafanikiwa na kila kitu inaenda vizuri huwa nafurahia nasherekea sana hata mafanikio ya kila kitu yenye inaendelea kwa maisha yangu inakua inajumulishwa pale na nasherekea sana kwa zaidi.

Kusoma nasoma sana, lakini pale kwa kuandika mimi si mwandishi zaidi. Hata ukiangalia kando yangu, kuna vitabu vingi sana ambavyo nimezisoma. Kwa hivyo hiyo ni jambo napendelea sana. Kwa sasa hivi nikipewa kuchagua kati ya kusoma na kuandika nitachagua kusoma. Kwa sababu nidhahiri shairi niko na zile vitabu ambavyo nazisoma. Lakini sina siwezi kuonyesha hata moja ambayo nimeandika. Labda ile ya kunakili tu vitu zangu za kila wakati ambazo si mingi sana.

Kumbu kumbu nazo nikonazo za utotoni. Kuna siku fulani nilitembelea babu yangu na akakuwa akona maarifa mengi ambayo alinipigia hadithi za kazi kutoka asubuhi mpaka jioni. Nilikuwa nimecheka na tukaenda pale kwa mto Tana tu kuchota maji. Kifaru mmoja akaanza kutukimbiza pale. Babu akakuwa anaachwa nyuma. Nikaanza kucheka kwa sababu mi nilikuwa niko mtoto sijui ni nini ambayo ilikuwa inafanyika. Lakini baada hakuweza kupatikana na ule kifaru. Lakini baadaye ndio nakuja kugundua ingekua vibaya kumwacha kama namchekelea pale. Hiyo ni kumbu kumbu moja nakumbuka sana.

Wanyama ambao mimi upenda sana ni swara napenda pia umbwa iwapo hata swara na umbwa si marafiki lakini nawapenda sana kwasababu nimewafuga wote nivenye nimeweza kuwaelewesha kuwa wanafaa kuishi kama mandugu wasipigane na wasikulane kama mnyama pale niko na mnyama umbwa ambaye anaitwa Lexi mbaya upigia kelele sana lakini kwa wakati ako na nidhamu mingi nikimuambia jambo anafuatilia na naifanya ipasavyo.

Na mini mpiga kura sana, iwapo siku piga kura mwaka wa 2022, mimi huwa niko na kura, niko na umri wa kura, hata nilipigisha kura mwaka wa 2017. Iwapo pale wa uchiano wa raisi mkuu ulikuwa unachuwana kati ya kiongozi wa ODM ambaye aliye kuwa hayati, Raila Molo Odinga na kulikuwa na mzee Mstaafu Rais uhuru Kenyata. Sasa hivi tunategea kupiga kura kutoa ruto mamulakani kwa sababu amekuwa akifanya kazi mbaya sana na tunategea kura za 2022-2027 pale ndo tuweze kupiga kura. Habari ambayo zinanifikia sasa hivi ni kuwa Museveni ameweza kuzima Tarakirishi za inchi ya Uganda sasa hivi hazifanyi mpaka yeye aweze kuapishwa ambayo ni jambo la isiyokuwa na nidhamu na hatupendezwi na jambo kama lile kama wakenya.

Mahali pazuri ambapo nimekuwa nikitarajia kusafiri ni kule upande wa Singapore. Lakini kwa sasa pia nafanya matayarisho ndo niweze kusafiri kuenda uko Malaysia. Nikienda kuhudhuria sherehe yangu ambayo itakuwa kubwa ya kukata na shoka. Iyo ni jambo muhimu sana ambayo nimekuwa nikilifikiria. Baadae ya pale nitatoka pale niende pale Maldives niweze kufurahia sana. Kwa hivo nikona mahali kuingi sana ambapo ningependa kutembelea na niweze kufurahia pale na mmoja tu mtu mmoja ambayo sita mtaja sasa hivi lakini anajijua.

Huwa natumia zana tofauti tofauti kila siku kwa sababu naweza sema niko na zana zote zenye zinahitajika kuweza kutumika kwa vitu zangu za kila siku. Kwa mfano niko na televisioni kubwa sana ambayo imejaza ukuta niko na tarakilishi pia, niko na simu ya mkono kama tatu pale Kwa hivyo natumia zile zana zote kwa kila siku na matumizi yangu yanafaana zaidi.

Filamu ambaye naipenda sana ni ile filamu ya kitambo ilioko inaitwa Titanic na nilipenda zaidi kwa sababu ilikuwa inausiana na mapenzi kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mapenzi na napenda mumewangu sana ata juzi tulifanya arusi.

Mazingira ya kazi ambayo nayapenda sana ni kuwa kwenye kazi ambayo napewa amani na napewa muda unaotosha ili kukamilisha kazi yangu jinsi ambavyo naijua. Na pia napenda kufanya kazi na watu ambao wanaelewa ambacho wanafanya na watu ambayo hawasumbui kazini.

Mafanikio ambayo nayadhamini sana kazini, nikwamba, napenda nikifanya kazi yangu, na nipate ile shahada ya juu sana katika kazi. Napenda pia kuzawadiwa ninapo kamilisha kazi yangu, kwa ubunifu na pia ninapo kamilisha kazi yangu, kwa njia ambayo inayofaa. Pia napenda kuwa wakwanza, katika kila sehemu yangu ya kazi.

Naboresha michakato ya kazi kwa kufanya kazi na wenzangu, na pia kufanya kazi kwa umakini na uaminifu, hapo ndipo naweza kuboresha hii michakato ya kazi na vile vile napenda kufanya kazi nikiwa na wenzangu ili kufanya kazi iwe raisi.

Mfanya biyashara ambaye namjua anaitua Eric Motua na huyu mfanya biyashara anafanya biyashara ya kuuza kuku. Hakona kuku takriban elfu tatu ambazo anazifadhi kwake nyumbani. Na kitu ambacho natamani sana kuhusu kwake ni kwamba anapenda kazi ambayo anaifanya. Anapenda mifugo yake, analisha kuku vizuri na anaziwekea chakula ya kutosha ili ziweze kumpea mapato. Na pia ningependa kufanya sana iyo biyashara.

Napenda sana kujifunza historia, hata katika shule nilifanya historia kwa sababu ni kipindi ambacho nilikipenda zaidi na ningependa sana kufanya historia hata ninaposoma masomo yangu ya shahada ya juu na pia ningependa kufunza historia katika chuo kikuu kitu ambacho napenda historia sana ni kwamba historia inanifanya niweze kuelewa ambapo nilitoka na ambapo ninaenda na pia imenisaidia kuweza kujua historia ya nchi yangu.

Na inchi ambayo ningependa kuitembea sana ni inchi ya Malaysia inchi ningependa kuitembea kwa sababu huko ndio ninafanya masomo yangu ya shahada kuu na ningependa kuenda huko ili niweze kusherekea hitimu yangu na pia mambo ambayo nayatarajia kuyafanya huko ambapo ni nataka kwenda huko Malaysia ningependa kuenda kuona jinsi ambavyo wanafanya mambo yao siasa kielimu na kiutali pia niweze kuangalia mambo ambayo yatanifuraisha nikiwa na mume wangu.

Kinywaji baridi ambacho nakipenda zaidi ni kupata kinywaji cha barafu tamu ambayo ikona maziwa na skari na napenda sana kunyuwa maziwa na skari kwa sababu inanifanya niwe mkakamavu na pia niweze kufanya kazi yangu kwa furaha kila wakati. Nlldio maana napenda kunywa kinywaji baridi hicho.

Kila ninapoamka asubuhi, kitu ambacho nafanya cha kwanza ni kuomba mungu, anisaidie ili niweze kuwa na siku njema. Pili ninaamka naenda msalani, ninapoenda msalani nimalize naeza kuoga ili niweze kuwa na ukakamavu wa kuanza siku. Kisha natayarisha kahawa yangu, naeka na kunywa ili isisimue misuli yangu iwe tayari kuanza kazi ya siku.

Ninge napenda kuogelea sana. Nikiwa umri wa miaka mitano pekee nilikuwa najua kuogelea, na nilikuwa naogelea kwenye mto wa Migori, kwa sababu hatukuwa na ile bwawa la kuogelea nyumbani. Na pia niliweza kufanya mashindano ya kuogelea, katika michuwano ya County pale Migori ambapo niliimbuka kwa mshindi na ningependa sana kuogelea.

Ningependa sana kucheza ule mchezo wa kikapu, kwa sababu huo mchezo huwa unanifurahisha sana, nikiangalia jinsi ambavyo wachezaaji wanaufurahia na wanaucheza kwa ubunifu, kwa furaha, na pia wanaweza kufanya mashabiki wafurahie.

Napenda upepo sana sipendi ac kwa sababu upepo ni unasaidia kunipa ile hewa safi kabisa ambayo na itaji ila ac hunifanya niumwe na kichwa zaidi. Napenda upepo kwa sababu pia unanipa afya bora kabisa.

Laa, sijavaa saa kwa sababu sioni haja ya kuvaa saa kwa sababu natembea na simu yangu ya mkononi kila mara na nikitaka kuangalia saa huwa natumia simu yangu ya mkononi ya rununu ilikuangalia saa. Ndo mana huwa sivai saa kabisa.

Ndiyo nimewahi kuona bahari na nimeona bahari kwa wakati mwingi sana kwa sababu nilikuwa nimeenda kule baharini diani, huku Kenya ambapo niliona bahari kwa muda mrefu sana na kitu ambacho sipendi sana kuhusu bahari ni kwamba ilinifanya nikuwe mgonjwa.

Napenda keki ya chokoleti kwa sababu hiyo keki hunifurahisha sana na vile vile napenda keki ya vanila ambayo naipenda sana, huwa inapikwa vizuri na huwa inaonja vizuri. Pia napenda kupika hiyo keki yenyewe na ningependa kupika siku moja nijiburudishe na mume wangu.

Kwa kawaida kama sina kazi nyingi ya kufanya huwa nalala kwa takribani masaa manane hivi na kama nikona kazi nyingi zaidi huwa nalala masaa hata manne. Lakini ningependa kujaribu sana ili kila siku niweze kulala masaa manane ili niweze kuwa na afya bora.

Ushauri ambayo ningependa kupatia mtu anayeanza kazi ni kwamba awe na nidhamu kwenye kazi, afanye kazi ambayo ilimpeleka kazini, asifanye mambo asijiusishe na mambo ambayo hayahusu kazi akiwa kazini.

Mwandishi wa vitabu ambaye nayempenda zaidi kabisa ni mwandishi mmoja ambaye aliaga dunia, anaitwa Marehemu Ken Walibora. Alikuwa anaandika vitabu ambavyo ni vya kuvutia sana na vilikuwa na maarifa ambayo yalitufunza sisi kama jamii, jinsi ya kuendeleza jamii yetu. Kwa hivyo sana nampenda sana Ken Walibora.

Ndiyo naitumia teknolojia ya sauti na naitumia inanisaidia ili niweze kujua kuweza kutafsiri zile lugha ambazo sizielewi haswa nikienda mikutano ambayo ina watu kutoka nchi mbali mbali ambazo zinazoongea lugha ambayo siyo yenye naiellewa.

Kitu ambacho nafanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kuwaelimisha katika nchi yetu tuko na changamoto mbali mbali na ili kutia watu moyo Naeza kusema huwa naongelesha watu ambao ni wadogo wangu na kuwaelekeza jinsi ambavyo maisha yanafaa kua.

Jinsi ambavyo nashugulikia makosa ya kazini ni kwanza kukubali makosa ambayo nimefanya na ya pili naweza kurekebisha makosa ambayo nimefanya ili niweze kufaulu katika kitu chochote ambacho nafanya kazini.

Shuguli zangu za siku za mvua ni kwamba napenda kuhakikisha kwamba nimeyateka maji kwenye mitungi ili niweze kuteka maji ambayo yatanitosha nitumie paka wakati mvua itanyesha siku nyingine. Na haya maji uwa na yaweka kwenye tenki ili niweze kuyaweka sehemu ambayo hayataingiwa na vumbi na vile vile uchafu.

Sijawai kufanya yoga na ningependa sana kujaribu kufanya yoga Hii ni kitu ambacho ningependa kufanya sana ila huwa naangalia yoga kwenye runinga na ningependa sana kujaribu kufanya yoga ili niweze kuona maana yake.

Mandhari mazuri nimewahi kuyaona ni yale ya kule diani hapa Kenya, ambapo niliweza kuona maji ya bahari, na hayo mandari hunifurahisha sana. Hapo ndipo nilipoenda mimi na mume wangu ili kufurahia baada ya kuwa na harusi yetu.

Programu ambazo nazitumia kwa mara nyingi ninapenda kutumia TikTok, napenda kutumia Instagram, na pia vilevile napenda kutumia X. Na hizi programu hunipea taarifa za hivi punde kila ninapoingia kuangalia.

Ndiyo napenda kucheza ngoma na napenda kucheza ngoma za kitamaduni zaki kuria na hizi ngoma huu nipendeza sana kwa sababu naeza kujifurahisha naeza kufurahia tamaduni zetu na najikumbusha pia mababu zetu ngoma ambazo walizifurahia.

Kazi ambayo naichukia nyumbani sana ni kazi ya kuosha vyombo. Hiyo kazi huwa inanilemea kabisa na huwa nasikia niambie tu mume wangu anisaidie lakini ila yeye pia hapendi hiyo kazi. Sasa ningependa kuuliza mtu yeyote ambaye angeweza kunisaidia ili niweze kukamilisha hiyo kazi ya kuosha vyombo.

Napenda kuchora na pia napenda kupaka rangi, napenda kufanya kazi hizi zote kwa sababu ninapochora huwa nataka sana kupaka rangi ili niweze kujua jinsi ambavyo mchoro wangu utatokea baada nimemaliza kila kitu. Kwa hivyo napenda kufanya kuchora na pia kupaka rangi.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda ni kula chakula cha mhogo. Napenda kula mhogo kwa sababu mhogo hunipea nguvu na pia huni hufanya afya yangu iwe bora. Napenda mhogo pia sana kwa sababu ni chakula ambacho nilikuwa na kikula wakati bibi yangu alikuwa angali hai.

Wakati wa mapumziko mchana napenda kutazama runinga, napenda pia kusoma, napenda kuweka nyimbo ya aina mbalimbali ambazo nazifurahia kama vile vile napenda kusikiliza reggae, na pia napenda kusikiliza bongo flavor ambazo zinanitia nguvu na kunifanya nijiburudishe hapa nyumbani.

Nikiwa ututoni nilikuwa napenda kuenda kanisani sana, nilikuwa napenda kuenda kuimba na kucheza zile nyimbo za Rose Muhando. Hadi watu wakanipa jina Rose Muhando na nilikuwa napenda kufanya hiyo kazi kwa sababu nilikuwa napenda kumuabudu mungu na nilikuwa napenda kufurahia maeneo ya kanisa.

Napenda kujifunza mambo mapia kupitia kusoma vitabu na pia napenda kuisoma kamusi yangu haswa ili kujua maana ya mambo au maneno tofauti tofauti na pia kueza kujua luga tofauti tofauti.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile harufu inayo tokea ninapo pika pilau. Hiyo harufu utokana na viungo mbali mbali kama vile kitungu saumu na pia pilau masala. Hizo ni viungo ambavyo vinafanya chakula iweze kunukia bora zaidi na hivyo kunifanya nipende hiyo harufu.

Mwalimu ambayo ambaye namkumbuka zaidi kutoka shule ni mwalimu anayeitwa mwalimu miyani. Huyo alikuwa mwalimu wangu wa kiswahili ambaye alinifunza kiswahili vizuri sana. Alinifanya nikapata alama ya A kwenye kiswahili. Hivyo nafurahia aliweza kuwa mwalimu mzuri kwangu.